Ya, kabisa huwa naweka. Naweka picha mtandaoni. Na sababu ya kuweka picha mtandaoni kwa sababu zinakaa vizuri, zinani motivate, zinanipea motisha, na pia napenda kupewa likes kwa mtandao. So, picha yoyote, like kama TikTok, most natumianga TikTok, Snapchat, Instagram, kuna filters. So, ukiweka filters, ukiweka picha yako kwa filter inakaa vizuri, inapendeza, watu wanaipenda, wanaishare. Na ukieka picha, picha nzuri inaopendeza, watu wanaipenda, wana kupea likes, page yako ina grow, na unapata followers, na we unawafollow, sasa hiyo ndio njia ya kwanza. Ya kueka picha mtandaoni, kitu ya kwanza ni kupata marafiki, haya cha pili, unapopata marafiki kupitia picha yako, nini, page yako ya Instagram, ya TikTok, ya YouTube, ya Facebook. Ukiweka picha zako nzuri zipendeze watu, wanakupeanga likes, wanakufollow, halafu, ukisha pata marafiki. Hao marafiki unaeza wabadilisha wawe customers. Na wakikua customers, kama kuna kitu unauza, unaeza faidika sana kama unatumia mtandao vizuri kwa picha zako ama video. Lakini, picha inasafidi haraka kwa mtandao. Kwa sababu unaeza piga picha kwa simu, utumie kamera ama uende kwa studio. So ina depend na customer wako au marafiki zako wanapenda nini, au mwenyewe nataka nini. Obvious, siwezi weka picha haina uvutio, haija editiwa, so ndiyo ni hakikishe ya kwamba marafiki zangu wanakaa kwa page yangu tiktok instagram ama facebook youtube na snapchat namake sure nimetumia quality nzuri ambayo hadi akirudi kesho anaipenda. Aki share na rafiki yake, huyo rafiki yake, anaipenda. Na pia, picha hazitumii. Kama unatumia bundles kama unatumia bundles picha hazitumii mbs mingi. Ama wifi inatumia muda kidogo kuposti halafu ni mbs kidogo So, kama ni watu marafiki zangu wana kama ni kwa WhatsApp Kama ninatumia rafiki yangu ni dakika moja. Ata one second iishi. Kama sijaituma halafu picha nazipenda kwa sababu hazitumii space kubwa kwa simu yangu So hata kama nikona a hundred picha mia moja kwa simu yangu. Najua space iko sawa So kitu ningependa kusema picha ni nzuri sana. Na inatusaidia sisi kama watu wanatumia mtandao. Kujielezea na kufurahia pia kwa sababu kuna wakati wengine sitaki kusahau kitu na picha ndo itanisaidia picha ndio itanisaidia kukumbuka hicho kitu ambacho nilikuwa nataka kukumbuka halafu tunaeza kuwa event so lazima nikuwe na picha na nikiweka kwa mtandao haitawahi potea like hiyo ni savings ni saving kubwa sana kwa mtandao kwa sababu inafanya inaleta ukumbusho, inaleta furaha yaah so inasaidia sana mtandao kuweka vitu zako zenye unapenda. Kama ni rafiki yako pengine, amepoteza simu yake, anaeza kupigia simu, umtumie picha flani yenye mulipiga naye kitambo. So inakua ni rahisi sana ku access picha yako kwa mtandao. So ningehimiza watu watumie mtandao kuweka picha zao kwa sababu first of all hautaipoteza na hai loose quality ni vile tu ulipost kama ulipost quality nzuri hio ndo quality itaishi kuwa hivyo So napenda picha kabisa na napenda kutumia mtandao kujielezea either kuadvertise kuoneshana vile nilikuwa place fulani. Naeza elezea kupitia picha so mi naipendelea sana ahsanti.

Yeah, huwa naenda, but ina depend. Ina depend kama kuna baridi, ina depend kama ni wakati wa vumbi, ina depend nimekula nini. Kwa mfano, kama juzi, nilitembea, mi naishi nakuru, so nikatembea, nikaenda Nairobi. So, kuenda Nairobi, izo chakula mi sijazoea. So, ilibidi ni, mimi after kumaliza siku Nairobi, nikaenda nyumbani. So kwenda nyumbani, hey, usiku, iyo siku io io, usiku saa sita, tumbo ilianza kuniuma, hey, ili niuma ikaniuma, so nilishinda nimelala chini, sasa, kama huo muda ndio, kama wakati kama huo ndio naeza enda hospitali, si ati ni kila saa, eeh, kama siku ingine, mostly inahappen kwa tumbo yangu, yangu ni sensitive, so inadipend nimekula nini, kwanza, kitu ya kwanza ni chakula, ni kikula kula kwa kama na travel nikule semu tofauti tofauti. Tumbo itaniletea shida na iyo ndio naeza enda hospitali. Tuseme kwa mwezi natembea mara mara nne. So kuna place ambayo nikitumia chakula chahuko itaniletea shida haya wakati wa pili mara ya pili yenye naeza enda hospitali ni wakati wa wa vumbi tuseme ni january kama sa hizi, saa hizi ni january so hapa nakuru kuna vumbi nyingi sana. Na, kukiwa na vumbi, mtu anapata tonsils, homa, unona? Sasa, inaitwa ama common cold. Yani, unaipata, si si ati kwa sababu ya ugonjwa, ni kwa sababu ya ya ya ya vumbi barabarani. Kwetu kuna vumbi sana sometimes. So, gari lori kama hii ikipita, inaacha vumbi mingi. So, wakati kama huo ndo naeza enda, ni nunue dawa, hospitali. Wakati mwingine ni wakati pia kuna baridi sana. Kukiwa na baridi pia, homa huwa inani inapata mtu. So, kama kuna baridi, either ni mvua, ama pengine nimeenda pia place place tofauti nimetembea, nimekutana huko, weather ya huko haifanani na ya huku. So, najikuta, najikuta nikona nikona homa. So, naendea, naenda naenda hospitali na buy, na buy madawa. Alafu, kama, for example, ni kucheza tunacheza mpira nikaumia mguu. Na nimeumia sana. So, kama juzi, tulikuwa tuna tunacheza na maraziki zangu. So, mmoja, ithink alikuwa na wivu ya vile, ni nacheza vizuri mpira wa mguu. So, kile alifanya ni, aliniumiza kwa kwa kwa kutata so mi akaniumiza mguu. So, ilibidi niende hospitali, nitibiwe, na nika rudi iyo ni kama mara ya tatu sasa. Mara ya nne ni wakati nimeenda kuogelea. Unajua hii maji, assuming ni tofauti, pengine imewekwa dawa juzi. So, nikienda pale kuogelea. After kuogelea, either nimepata muscle pull. Ama nime dive nimedive zaidi, unona? So, nikidive vibaya, huwa na twist. So, nikitwist, inabidi sasa niende hospitali, nitengenezwe. Iyo ni kama mara ya tano. Pia inadepend nimefanya nafanya kazi gani naeza kuwa napika nikachomeka kwa pan sijui kupika vizuri chapati lakini naeza pika, but sometimes huwa na nakosea niki nikipika chapati pale naguza ile pan. So nikiguza pan nachomeka, naenda wapi? Naenda naenda hospitali matibabu. Sasa inezakuwa pia nimefanya nimeenda kazi flani ya kujenga na mimi siju kutumia nyundo vizuri juu hua nafanya kazi tofauti tofauti. Sasa ninapoenda pale kujenga na jigonga na nyundo, unona? So nikijigonga na nyundo ama na beba mawe, either ni kazi ya misumari, nikienda kupigilia misumari najigonga kidole. Sa inabidi, niende hospitali. Tuseme, kama mara kumi na tano hivi. Inadipend niko wa.